Heko kwa swali lako, kusema kweli ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia iliyo na mpangilio na inayovutia akili. Kwanza, uwa ninaanza kuwa na nia na shauku. Kwa sababu, hamasa unifanya nizingatie vizuri kile ninachojifunza. Bila hamasa, kujifunza uwa kugumu. Pili, mimi husoma au kuchunguza taarifa kutoka vyanzo mbalimbali kama vitabu, makala au maelezo ya wataalam. Hili unisaidia kupata uelewa wa ndani na kulinganisha mawazo tofauti kuhusu jambo moja na jingine. Tatu, mimi utumia maarifa kwa vitendo kwa kujaribu mfano halisi au kufanya mazoezi yanayohusiana na ni kile nilichojifunza. Njia hii unisaidia kukumbuka kwa urahisi na kuelewa kwa undani zaidi. Hatimae, mimi utafakari na kuuliza maswali, hili kubaini, iwapo, nimeelewa ipasavyo au kama kuna maeneo yanahitaji ufufanuzi zaidi. Kwa njia hii, kujifunza huwa kunakuwa endelevu na kunanisaidia kukua kielimu na kiujuzi.

Kukimbia? Hmm, napenda. Napenda sana kukimbia kwa kiasi fulani kwa sababu kuna faida nyingi zinazohusiana na zoezi hilo. Kwanza, kukimbia husaidia mtu kuboresha afya ya mwili, hasa moyo na mapafu na kuchangia kuimarisha misuli ya miguu. Pili, kukimbia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwani hunipa muda, wa kuwa peke yangu na kutafakari. Wakati wa kukimbia, akili hupata nafasi ya kupumzika na mwili huachilia hisia chanya. Tatu, ninapenda kukimbia kwa mpangilio. Si kwa haraka sana, bali kwa mwendo, wa kawaida, unaoniruhusu kudumisha zoezi kwa muda mrefu bila kuchoka kupita kiasi. Kwa muhtasari, kukimbia ni zoezi zuri kwangu, hasa linapofanywa kwa nidhamu na kwa kuzingatia afya ya mwili.

Aha, naelewa swali lako ni swali nilolenga kuwa na nafasi nzuri ya kufanya kazi bila musukumo wowote. Wakati wa msongo wa kazi, mimi huchukua hatu wakadha ili kudhibiti hali hiyo kwa utulivu na busara. Kwanza kabisa ni kutenga muda wa kupanga kazi upya kwa kuainisha na kusawazisha kilicho chadharura na kile kinachoweza kusubiri mpangilio huu. Hunisaidia kupunguza mchanganyiko na shinikizo la mawazo. Pili, ni kupumzika kwa muda mfupi kama kuchukua pumzi kidogo ama ndefu, kunyoosha mwili na misuli na kutembea kwa dakika chache. Hatua hii ni muhimu kwa sababu. Hunisaidia akili kupata nafasi ya kupumua na kupumzika na kutulia na kuongeza umakinifu ninapo rudi, kazini ama ofisini. Atua nyingine muhimu ni kuomba msaada au kushirikiana na wengine inapobidi. Waswahili wanasema mtu mpweke ni ufundo badala ya kujibebesha mzigo peke yangu. Bila shaka, natafuta ushirikiano ambao utasaidia kupunguza mzigo wa kazi na kuleta suluhisho bora zaidi. Hatimaye, mimi hujitahidi kudumisha mtazamo chanya kila wakati. Cha kukumbukwa hapa muhimu ni kuwa msongo wa kazi ni sehemu ya maisha ya kikazi na unaweza kudhibitiwa kwa nidhamu na mipangilio mizuri iwapo huyu anayetenda kazi mawazo yake yatasalia kuwa chanya.

Kulima kama kazi ya kushika mpini au jembe, ama kwa kutumia ng'ombe wa kimasaai, na pia kama kazi ya ukulima. Nimefanya, nimewahi kulima kwa kiwango cha kawaida. Kwanza, nilihusika katika kazi za shamba kama kupanda na kupalilia. Hasa mazao ya chakula kama mahindi na mboga. Kazi hizi zilinipa, uelewa wa msingi kuhusu maandalizi. Ya ardhi na utunzaji wa mimea. Pili, nilijifunza umuhimu wa uvumilivu na nidhamu. Kwa sababu, kilimo kinahitaji muda na uangalizi wa mara kwa mara. Huwezi kuona matokeo mara moja. Bali lazima, usubiri hadi mazao yakomae na kuwa tayari kuvunwa Either, kilimo kilinifundisha kuthamini chakula na juhudi za mkulima kwa kuwa na kazi kubwa inayohitajika kabla ya kupata mavuno. Kwa muhtasari, nilipata uzoefu wa kulima kwani ulinipa maarifa ya vitendo na kunijengea heshima kwa shughuli za kilimo.

Mhmm, hekima ni hazina muhimu katika maisha. Binaadam. Kwangu mie, hekima kubwa nilijifunza maishani ni kwamba subira, juhudi na maamuzi sahihi huleta mafanikio ya kudumu kwanza nimelewa kuwa mambo mengi mazuri hayaji haraka. Laa hasha, hivyo, subira humsaidia mtu kuepuka kukata tamaa na kufanya mamuzi ya pupa. Pili, juhudi za kweli hazipotei kamwe. Hata kama matokeo, hayaja jionyesha moja kwa moja. Kila hatua ndogo ndogo, unayochukua kwa bidii, huchangia maendeleo ya baadae. Iwe ni katika elimu, kazi, au hata katika mahusiano. Tatu, maamuzi sahihi yana mchango mkubwa katika muelekeo wa maisha. Kuchukua muda wa kufikiri na kutafakari, kushauriana na kujitathimini kabla ya kuamua husaidia kuepuka matatizo mengi ya siyo ya lazima. Kwa muhtasari, hekima imenifundisha kuishi kwa utulivu, kuwaheshimu wengine na kujijengea maisha yenye mwelekeo na maana.

Lahaula, nalipenda swali hili. Ama kweli uzoefu wa kazi, ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa ushirikiano na watu wa tabia, hulka na mitazamo tofauti. Kwanza kabisa, nilijifunza kuwa kila mtu ana uwezo wa mchango wake. Hivyo mafanikio ya kazi, hutegemea jinsi, tunavyoweza kutumia tofauti zetu kwa manufaa ya pamoja. Pili, nilijifunza umuhimu wa mawasiliano mazuri kazini. Mawasiliano wazi na yenye heshima husaidia kuepuka migongano, kurahisisha utekelezaji wa majukumu na kujenga mazingira bora ya kazi. Tatu, nilijifunza kubeba uwajibikaji. Hasa pale, mbapo mambo yanapokwenda kombo na matarajio. Kukubali makosa na kujifunza kutokana nayo. Kuna saidia mtu kukua, kitaaluma na hata ki binafsi. Kwa jumla, ntasema uzoevu huu, ulinijengea nidhamu, uvumilivu na uwezo wakufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira yenye changamoto.

Ndiyo, nimewahi, kujifunza kupiga gitaa kwa kiwango cha msingi tu, kwanza nilianza kwa kujifunza msingi, kama kushika gitaa kwa usahihi, kuvuta ama kupiga nyaya ama kamba zake na kuelewa alama rahisi za muziki. Atuwa hiri nisaidia kuzoea ala hiyo bila presha yoyote. Pili, nilifanya mazoezi ya mara kwa mara atakama yalikuwa ya muda mfupi, mazoezi haya yalinisaidia kuboresha ustadi wa vidole na kupata mdundo mzuri wa taratibu. Tatu, nilijifunza kupitia kusikiriza na kuiga nyimbo rahisi jambo lilofanya kujifunza kue kwa kufurahisha zaidi na kunipa motisha ya kuendelea. Pia, nilitumia muda mwingi kujifunza kutoka kwa wale walio na uzoevu na tajiriba ya kucheza gita. Na pia, ili nieza kuelewa zaidi, nilicheza nyimbo nye pesi nye pesi zile za kwanzia. Angalau niweza kujifunza hatua kwa hatua. Kwa jumla ingawa, si kufikia kiwango chaju sana kuwa guiji wa kucheza gita, kujifunza kupiga gita, kulinifundisha ufumilivu, nidhamu na kuthamini muziki kama njia ya kujieleza katika maisha.

Hmm, hmm, hmm, mabadiliko kazini. Aha, mimi ushambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo, chanya na wa mikakati. Kwanza ukubali mabadiliko kama sehemu ya kawaida ya mazigira ya kazi. Badala ya kuyapinga, kukubali, kunanisaidia, kupunguza hofu na kujianda kisaikolojia. Haitha, mimi ujifunza haraka kile kinachoitajika katika mabadiliko hayo kwa kuliza maswali, kusoma miongozo au kupata mafunzo inapobidi. Hatua hii, unisaidia sana kupelekana na maitaji mapya yanayochipuka kikazi. Haitha, kubadilika katika mbinu za kufanya kazi kwa kujaribu njia mpya na kuboresha ujuzi wangu ili kuongeza ufanisi. Kubadilika kwa haraka unifanya niendelee kuwa na mchango mzuri hata katika mazingira mapya. Mwishowe, mimi hudumisha mawasiliano mazuri na wenzangu. Kwa kushirikiana na kubadilishana mawazo, kuhusu mabadiliko hayo ya kikazi. Kwa ujumla, njiya hii unisaidia kuyakabili mabadiliko, kazini kwa utulivu na kwa ufanisi.

Ahaa, rafiki, somo ama mandani ni mtu wa karibu zaidi na ni yule nine muamini nanae jisikia huru kushirikiana nae ki mawazo na hata kihisia. Kwanza, urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu na mawasiliano ya wazi, jambo lina lotuwezesha kuelewana hata tunapokuwa na maoni tofauti. Rafiki huyu hunipa msaada wa kimadili na ushauri. Hasa ninapo kumbana na changamoto katika kazi au maisha binafsi. Uwepo wake katika maisha yangu hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi ya kufanya maamuzi kwa utulivu. Aidha, huwa tunashirikiana pia katika nyakati za furaha kwa kucheka kubadilishana mawazo na kufarijiana panapobidi. Hili hufanya urafiki wetu uwe wa uwiano, kati ya uzito, wa maisha na raha. Kwa jumla, rafiki yangu wa karibu ni mtu mwenye mchango mkubwa katika maisha yangu. Kwa sababu, yeye hunisaidia kukua kiakili, kihisia, ki mahusiano na kijamii kwa jumla.

Ahaa, japo mtu huwa na watu tofauti tofauti katika maisha ni kweli huwezi ukakosa mmoja ambae atakufunza jambo muhimu ambalo litasalia kuwa kumbukumbu maishani. Kwangu mie, mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni mzazi wangu kwanza alinifundisha maadili ya kimsingi kama uadilifu, heshima na uwajibikaji ambayo yamenisaidia kuishi vizuri na kushirikiana na watu wengine katika jamii. Pili, alinifundisha thamani ya bidii na subira. Kwa kunionyesha, kwa vitendo, kuwa mafanikio hupatikana kupitia juhudi za mtu na za kudumu na kutokata tamaa. Mafunzo haya yamenisaidia kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri kila siku. Aidha, alinifundisha umuhimu wa kujifunza kutokana na makosa badala ya kuyakimbia, hii imenisaidia kukua kiakili na kuboresha maamuzi yangu kadri muda unavosonga. Kwa jumla, mafunzo niliyapata kutoka kwake yamekuwa msingi imara wa maisha yangu na yameendelea kuniongoza katika hatua mbalimbali za maisha ya kila siku.

Mimi hupenda kufanya shughuli mbalimbali na marafiki zangu, zinazojenga urafiki na kuleta furaha. Kwanza, mimi hupenda kuzungumza na kubadilishana mawazo. Hasa, kuhusu maisha ya kila siku, kazi na mipango ya baadae. Mazungumzo haya, huimarisha uelewano na mshikamano. Pili, hupenda kushiriki shughuli za burudani, kama kutembea, kusikiliza muziki, au kuangalia michezo pamoja. Shughuli hizi hutupa nafasi ya kupumzika na kufurahia muda wetu tukiwa pamoja hata maisha. Tatu, sisi hupenda kushirikiana katika shughuli zenye manufaa kama kusaidiana kazini au ushiriki matukio ya kijamii. Hii huongeza mshikamano na kuifanya urafiki uwe wa maana zaidi. Kwa jumla, sisi hufanya mambo pamoja na marafiki hunipa furaha, faraja na hisia ya kuwa sehemu ya jamii.

Kusema kweli kufanya kazi na timu ya mbali si jambo rahisi, lakini iwapo kuna mikakati maalum iliyowekwa bila shaka inawezekana. Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kwa kuzingatia mawasiliano, nidhamu na uwajibikaji. Kwanza, hutumia zana za mawasiliano ya kidigitali kama barua pepe, mikutano ya mitandaoni, labda ukitumia zoom ama google meet na majukwaa ya ujumbe. Ili kuhakikisha kila mtu anapata taarifa kwa wakati. Pili, huweka ratiba na malengo yalio wazi. Ili kila mshiriki wa timu ajue majukumu yake na muda uliotengwa wa kuyatekeleza. Mpangilio huu, punguza mkanganyiko na huongeza ufanisi. Tatu, mimi hudumisha mawasiliano ya mara kwa mara na wenzangu. Kwa kutoa taarifa za maendeleo ya kazi na kusikiliza mrejesho kutoka kwa wenzangu, hii huimarisha ushirikiano na kujenga imani licha ya kuwa mbali. Hatimaye, hujitahidi kuwa na nidhamu binafsi kwa kusimamia muda na kazi, ipasavyo bila kusukumwa. Kwa ujumla mbinu hizi, hunisaidia sana kufanya kazi kwa mafanikio na timu ya mbali.

Mandhari mazuri niliowai kuona ni mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa milima miti na anga wazi. Kwanza nilivutiwa na uzuri wa milima iliofunikwa na kijani. Ambayo huleta hali ya utulivu kupumzisha akili unapoitazama. Haitha kuona jua likichomoza, miale na kuzama katika mandhari ya asili. Ni tukio la kuvutia sana mabadiliko ya rangi angani kwanzia njano hadi nyekundu hafifu huonyesha uzuri na maumbile kwa namna ya kipekee. Mandhari yenye maji kama mto au ziwa uongeza mvuto zaidi kwa sababu sauti ya maji na upepo huleta isia ya amani na faraja. Kwa ujumla, mandhari haya yaliniacha na kunifanya kudhamini sana uzuri wa mazingira ya asili.

Mimi hulea nywele zangu mara kwa mara kulingana na mahitaji na hali ya nywele. Kwanza, huosha nywele mara moja hadi mbili kwa wiki ili kuzisafisha bila kuondoa mafuta ya asili yanayolinda ngozi ya kichwa. Pili, mimi hutumia mafuta au bidhaa za kutunza nywele mara chache kwa wiki kulingana na aina ya nywele ili kuzifanya ziwe laini, zenye afya na zisizokauka. Aidha, mimi huzipunguza au kuzitengeneza kwa wakati unaofaa ili kudumisha usafi na mwonekano nadhifu. Hatua hii pia husaidia kuepuka nywele kuchakaa au kuvunjika ama kukatika. Kwa ujumla, mimi hulea nywele zangu kwa mpangilio na huzingatia usafi. Afya na mwonekano wa kupendeza.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa kiasi. Kwanza maji ya moto, hunisaidia kupumzisha mwili hasa baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nzito. Joto, husaidia kulegeza misuli na kupunguza uchovu. Pili, kuoga kwa maji ya moto, hunipa utulivu wa akili kwa sababu hunifanya nijisikie huru na nikiwa nimepumzika zaidi. Hii hunisaidia pia kuondoa msongo wa mawazo. Hata hivyo, huzingatia kiasi kwa sababu kuoga kwa maji ya moto sana. Mara, kwa mara, kunaweza kukausha ngozi. Kwa ujumla, napenda kuoga kwa maji ya moto, lakini hufanya hivyo, kwa busara na kwa hekima, ili kudumisha afya ya mwili.

Aha, mimi napendelea zaidi mfumo wa androidi kwa sababu unaurahisi na unyumbufu mkubwa katika matumizi ya kila siku. Kwanza kabisa, androidi inaruhusu mtumiaji kubinafsisha simu kwa kiwango kikubwa. Kuanzia mpangilio wa scrini, programu, hadi mipangilio ya mfumo, jambo linalo fanya, matumizi yawe rahisi, rafiki kulingana na mahitaji ya mtu. Pili, inapatikana katika simu za bei na aina mbali mbali. Hivyo humwezesha mtumiaji kuchagua kifaa kinacho lingana na bajeti na matumizi yake bila kulazimisha kutumia gharama kubwa. Tatu, mfumo wa Androidi unaunga mkono programu nyingi zikiwemo za kazi, za kielimu na pia burudani. Hivyo hurahisisha kushirikisha faili kati ya simu na vifaa vinginevyo. Kwa jumla, napendelea Androidi kwa sababu ni rahisi kutumia inabadilika kulingana na mtumiaji na inafaa kwa matumizi ya kawaida na ya kitaalamu.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni kujifunza kufanya kazi chini ya shinikizo kubwa na bado kupata matokeo mazuri. Kwanza, hali hio ilinilazimu kupanga muda kwa haraka na kuweka vipaumbele. Jambo, lililonifanya nitambue uwezo wangu wa ndani ambao sikuwa nimeutumia kikamilifu. Pili, nilijifunza kuwa, utulivu wa akili ni muhimu hata katika mazingira magumu. Badala ya kukata tamaa, nilijikita katika kile kilichokuwa kinahitajika kufanyika. Kwa wakati huo, hatua kwa hatua. Aidha, baada ya hali hiyo kupita, nilijisikia nimekua sana kiakili na kitaaluma. Kwa sababu, nilitambua kuwa, ninaweza kukabiliana na changamoto kubwa kuliko nilivyodhani. Kwa jumla, uzoefu huo ulinishangaza kwa kunionyesha nguvu ya uvumilivu nidhamu na imani binafsi katika kukabiliana na changamoto za maisha.

Nalipenda sana swali lako, timu ya mpira wa miguu au soka ninayoipenda kuishabikia zaidi ni timu ya Manchester United kwanza. Naipenda timu hii kwa sababu ya historia yake kubwa na mafanikio ya muda mrefu hasa katika ligi ya wingereza na mashindano ya ulaya. Historia hiyo inaonyesha nidhamu, ushindani na kujituma kwa kiwango cha juu. Pili, Manchester United imekua ikijulikana kwa kuwapa nafasi wachezaji vijana. Hasa chipukizi, jambo linalo onyesha imani katika kukuza vipaji na kujenga timu kwa misingi imara ya baadaye. Pia, napenda mtindo wao wa kucheza kwa kupambana hadi mwisho hata katika nyakati ngumu. Roho ya kutokata tamaa, wafanya mashabiki, waendelee kuwa na matumaini kila wakati. Kwa hivyo, naipenda Manchester United kwa sababu inawakilisha historia, ushindani, wa kweli na moyo wakupigania mafanikio bila kukata tamaa.

Aha, mradi unapenda. Kula, lazima basi ujue kupika. Mimi napenda kupika kwa kiwango cha kawaida tu, kwanza kupika hunipa nafasi ya kuandaa chakula. Kinachofaa ladha na mahitaji yangu, jambo linalonisaidia kula kwa mpangilio na kwa afya bora. Aidha, ninapata furaha ninapojifunza mapishi mapya. Hasaa, yanayohusisha vyakula vya jadi au mchanganyiko rahisi wa kisasa. Kujifunza huku, huniongezea ujuzi na kunifanya nipende zaidi shughuli ya upishi. Tatu, kupika hunifanya nijisikie huru na mtulivu kwa sababu huniruhusu kutumia muda wangu kwa utaratibu na umakinifu. Pia hunisaidia kudhamini zaidi chakula ninachokula. Kwa ujumla, napenda kupika kwa sababu ni shughuli yenye manufaa, inayonipa furaha, na inachangia afya na maisha bora.

Sadakta, mazingira ya kazi huwa mazuri pale yanapojengwa juu ya misingi ya heshima, mawasiliano na ushirikiano. Kwanza, mawasiliano ya wazi na ya heshima husaidia wafanyakazi kuelawana kupunguza mingogoro na kurahisisha utakelezaji wa majukumu. Pili, ushirikiano na mshikamano kati ya wafanyakazi, uongeza ufanisi na ujenga hali ya kuaminiana. Watu wanapofanya kazi kama timu, ujihisi kuthaminiwa na kuwa na motisha zaidi. Uongozi mzuri na unaojali uchangia pia kwa kiasi kikubwa mazingira bora ya kazi. Viongozi wanaosikiliza kutoa mwelekeo na kutambua juhudi za wafanyakazi, ujenga ari na nidhamu kazini. Mwisho, mazingira salama na yenye utulivu ikiwemo nafasi safi ya kazi na usawa wa kazi na maisha binafsi uongeza kuridhika na na tija. Kwa jumla, mazingira mazuri ya kazi ni yale yanaomfanya mfanyakazi ajisikie salama kuheshimiwa na kuwa na mchango unaudhaminiwa.

Aha, mimi nina shugulikia wateja kwa kuzingatia heshima mawasiliano mazuri na ufanisi. Kwanza, huwakaribisha na kuwasikiliza kwa makini. Ili kuelewa maitaji changamoto zao bila kuwakata. Kusikiliza huwafanya wajisikie kudhaminiwa sana. Pili, mimi hutoa maelezo wazi na sahihi kwa kutumia lugha rahisi na yenye staha. Hii usaidia kuepuka, mchanganyiko na kujenga uaminifu, kati yangu na wateja. Haitha, mimi utafuta sana suluhisho kwa haraka na kwa busara, kwa kuzingatia sera za kazi pamoja na masilahi ya wateja. Pale panapoitajika muda zaidi, huwajulisha wateja kwa uwazi hili wasiwe na wasiwasi. Atimae, mimi ufuatilia mrejesho wa mteja. Hili kubaini kama ameridhika na huduma aliopata. Kwa ujumla, ninashugulikia wateja kwa njia ya kitaalamu. Inayolenga kuridhisha na kudumisha huduma na uhusiano mzuri.

Kufanya marafiki Mimi hufanya marafiki wapya kwa kutumia njia ya heshima na mawasiliano mazuri. Kwanza huanza kwa kuwa mkarimu na mwenye tabasamu. Kwa sababu, hali ya kirafiki huwafanya watu wajisikie huru kuzungumza. Pili, huwaonyesha nia ya kuwafahamu wengine. Kwa kuuliza maswali ya kawaida na kusikiliza kwa makini wanapojieleza. Kusikiliza huwajengea watu imani na kufungua mazungumzo zaidi. Aidha huwa nashiriki katika shughuli za pamoja kama kazi, michezo au matukio ya kijamii. Kushiriki huku kwa shughuli kunatoa nafasi ya kujuana zaidi kwa vitendo na kujenga urafiki taratibu. Hatimaye, hudumisha uaminifu na heshima. Kwa kuwa urafiki wa kweli, hujengwa kwa muda na kwa tabia njema. Kwa kifupi, nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkweli, mchangamfu na mwenye kujali wengine.

Dah! Katika maisha ya utotoni, nilipenda kufanya shughuli rahisi zilizokuwa zinanipa furaha na kujenga mwili na kijamii. Kwanza nilipenda kucheza michezo ya nje, kama kukimbia, kuruka, kwa kamba na kucheza na marafiki. Michezo hii ilinisaidia kuwa na afya njema, kuthabiti na kujifunza kushirikiana na wengine. Pili, nilipenda kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kufagia au kuchunga wanyama. Shughuli hizi zilinifundisha uwajibikaji na umuhimu wa kusaidia, katika familia. Isitoshe, nilifurahia kusikiliza hadithi au ngano na kujifunza mambo mapya. Hasa kutoka kwa wazazi, wazee, yaani nyanya na babu na hata walimu. Hadithi hizo, zilichangia kukuza mawazo na maadili mema. Kwa ujumla utotoni, nilipenda shughuli nilizokuwa, zikichangia, furaha, mafunzo na uhusiano mzuri na watu waliokuwa karibu nami.

Hmm, wakati na furaha mbwito mbwito, mimi hujifurahisha kwa kufanya mambo yanayo ongeza hisia chanya na kushiriki. Furaha, hiyo na wengine. Kwanza hupenda kushiriki furaha na watu wakaribu, kama marafiki au familia. Kwa kuzungumza, kucheka na kusherehekea pamoja. Kushirikiana huku, hufanya furaha, iongezeke. Sitoshe, mimi hufanya shughuli, ninazo zipenda. Kama kusikiliza muziki, kutembea, au kujishughulisha na jambo la ubonefu. Shughuli hizi hunifanya nijisikie huru na nikiwa na amani. Raitha, mimi hutafakari na kushukuru. Kwa kutambua sababu ya furaha hiyo na kuthamini hatua niliofikia. Hii hunisaidia, kudumisha unyenyekevu na mtazamo chanya. Kwa jumla, mimi hujifurahisha kwa njia zinazonipa utulivu, furaha ya ndani uhusiano mzuri, kwangu binafsi, na kwa wingine.

Habari, zikiwa za aina nyingi, zangu huwa nazipata kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vinavyo aminika ili kupata taarifa zilizosahihi, tendeti na zenya mtazamo mpana. Kwanza kabisa, huwa natumia vyombo vya habari kama redio, televisheni na magazeti, kwa sababu huwa vinatoa habari zilizohakikiwa na kuwasilishwa kitaalamu. Pili, mimi hutumia mitandao ya kidigitali kama tovuti za habari na majukwa ya mitandaoni ya taasisi zinazotambulika nchini na kimataifa. Njia hii, hunisaidia kupata habari kwa haraka na kufuatilia matukio yanayoendelea ndani na nje ya nchi. Tatu, mimi hupata habari kupitia mijadala na mazungumzo na watu ingine hasa wale wenye uelewa au uzoefu katika maswala fulani. Mazungumzo haya hunisaidia kuwa na upande mwingine wa habari na kuelewa kwa undani zaidi. Kwa ujumla, mimi hupendelea kuchanganya vyanzo tofauti vya habari ili kuhakikisha. Ninapata taarifa sahihi, kamili zilizokamilika na kuhaririwa kwa njia inayofaa. Na zile ambazo kwa kusema kweli hazipendelei upande wowote.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa kiasi. Kwanza maziwa ni chanzo kizuri cha virutubisho muhimu kama protini na kalsiamu, ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na afya ya mwili kwa ujumla. Pili, maziwa hunipa nguvu na kunifanya njisikie nimeshiba, hasa ni kinywa asubuhi au jioni. Hali hii hunisaidia kuendelea na shuguli zangu bila kuchoka haraka. Aidha, mimi hunywa maziwa kwa njia mbalimbali, kama maziwa ya kawaida, chai ya maziwa, au pamoja na nafaka, mabadiliko haya hufanya unywaji wake, uwe wa kufurahisha zaidi. Kwa ufupi, napenda kunywa maziwa kwa sababu yana faida, kiafya, na ni sehemu rahisi ya mlo wa kila siku.

Tena sana, hata sasa hivi, nimewai kufikiria kwansiha biyashara yangu. Kwanza, wazo la kuchitegemea na kuamua meelekeo wa kazi, hunivutia. Kwa sababu, huni panafasi ya kutumia mawazo yangu na ubunifu wangu kwa uhuru zaidi. Pili, nimezingatia umuhimu wa maandalizi, kama kufanya utafiti wa soko, kupanga mtaji, na kuelewa changamoto, zinazoweza kujitokeza. Hiu nisaidia kuona biyashara si kama wazo tu, bali kama mradi unahitaji nidhamu na mipango dhabiti. Tatu, aha, ninatambua kuwa biyashara ufundisha wajibikaji na uvumilivu. Kwa kuwa mafanikio hayaji maramoja, changamoto zilizopo unifanya nione dhamani ya kujifunza kutokana na makosa na kuandelea kuboresha. Kwa ujumla, kuwaza, kuwanzisha, biyashara, ni jambo, ninalolichukulia kwa uzito. Nikiwa na mtazamo, wakujifunza, kupanga vizuri, na kuchukua hatua kwa wakati unaofaa.

Kusema ukweli napende chakula cha haraka ila kwa kiasi. Lakini si mara kwa mara. Kwanza chakula cha haraka hunivutia kwa urahisi wake. Hasa ninapukua na muda mfupi ama mchache au nikiwa safarini. Hunisaidia kuokoa muda na hunisaidia kushiba haraka. Pili, napendelea kuchagua kwa uangalifu. Kama chakula ambacho si kizito sana au kilicho andaliwa kwa usafi. Hii hunisaidia kupunguza madhara yanayoweza kutokana na chakula kilichoharibika na hivyo kutoadhiri afya yangu. Hatimaye sitegemei chakula cha haraka kila siku au kila wakati. Kwa sababu huwa natambua umuhimu wa kula chakula chenye lishe bora na kilicho andaliwa kwa muda unaostahili nyumbani. Kwa ujumla napenda chakula cha haraka kwa kiasi na hukiona kama mbadala wa muda. Si mtindo wangu ama wangu wa kula kula siku.

Chakula ambacho mimi hula mara nyingi mchana ni ugali au wali pamoja na mboga na chanzo cha protini. Kwanza, huchagua mlo huu kwa sababu hunipa nguvu za kutosha kuendeleza shughuli za mchana. Hasa kazi zinazohitaji umakinifu na stamina. Pili, huongeza mboga za majani kama sukuma wiki, mchicha au kabichi. Kwa kuwa husaidia kuimarisha afya na kuweka mlo uwe na uwiano wa virutubisho. Mboga hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula. Tatu, huambatanisha na protini kama maharagwe, dengu, samaki au nyama kwa kiasi tu ili kuujenga mwili na kudumisha afya kwa ujumla. Hivyo basi, chakula changu cha mchana huwa cha kawaida, chenye lishe bora na kinachonisaidia kuendelea na shughuli zangu za siku bila kuchoka haraka.

Kwa kweli mimi napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika, ingawa shuguli zote mbili ni muhimu. Kwanza kusoma unipa maarifa mapya na kunipanua mtazamo kwa kuniruhusu kujifunza kutoka kwa uzoevu na mawazo ya watu wengine. Kusoma nako hunisaidia kuboresha fikra na luga jambo linalonisaidia pia kuandika vizuri pale inapoitajika. Kupitia kusoma mimi ujifunza mitindo mbali mbali ya uwasilishaji wa mawazo. Kutahivyo, kuandika unisaidia kujieleza na kupanga mawazo yangu, hasa ninapotaka kufafanua wazo au kutafakari jambo fulani kwa kina zaidi. Kwa ujumla, napendelea kusoma lakini, hudhamini kuandika kama njia muhimu ya kuimarisha, uelewa na kujieleza vizuri.

Ndio napenda kusoma gazeti, kwa kiasi. Kwanza, mimi husoma gazeti ili kupata habari za sasa, hasa zinao husu maswala ya kitaifa, uchumi na jamii. Gazeti hunisaidia kuelewa kina chondelea kwa kina, zaidi kuliko vianzo vingine vya haraka. Pia, napenda makala na tariri ambayo hupatikana kwenye magazeti, kwa sababu hutoa uchambuzi na mitazamo tofauti, kuhusu mada mbali mbali. Hiyo unisaidia kufikiri kwa kina na kupanua ufahamu wangu. Hata hivyo, sisomi gazeti kila siku. Kwa kuwa wakati mwingine, mimi hupata habari kupitia vyombo vya habari, vya kimtandao. Kwa jumla, nasoma gazeti kama chanzo muhimu cha habari. Hasa, ninapotaka taarifa zilizo pangiliwa na zilizo na uchambuzi mzuri.

Naamu, napenda kusikiliza redio au rungoya kwa kiasi. Kwanza redio hunipa habari na burudani kwa wakati mmoja, hasa ninapokuwa nyumbani au safarini. Huwa rahisi sana kufuatilia bila kuhitaji umakinifu mkubwa kama televisheni. Pili, napenda vipindi vya mazungumzo na habari kwa sababu hutoa taarifa, mijadala na maoni yanayonisaidia kuelewa masuala ya jamii kwa undani zaidi. Pia hunifurahisha kupitia muziki unaochezwa. Hata hivyo, mimi husikiliza redio kulingana na muda na hali. Si wakati wote kwa jumla napenda kusikiliza redio kwa sababu ni njia rahisi ya haraka na inayo burudisha na kupata habari na burudani.

Kusema kweli napendelea hali ya hewa ya wastani kuelekea baridi kuliko joto kali. Kwanza, baridi ya kawaida hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu hasa ninapofanya kazi au shughuli zinazohitaji umakinifu. Aidha, katika hali ya baridi ni rahisi kujistiri kwa kuvaa mavazi yanayofaa tofauti na joto kali ambalo wakati mwingine husababisha usumbufu na uchovu wa haraka. Ata hivyo, sipendi baridi kali kupita kiasi kwa sababu inaweza kuathiri afya na shughuli za kila siku. Mwisho, napendelea baridi ya kiasi kwa sababu hunipa faraja na mazingira mazuri ya kufanya kazi na kupumzika.

Ukweli mchezaji wa michezo ninayempenda ni Eliud Kipchoge mwanariadha shupavu wa mbio za masafa marefu kutoka nchini Kenya. Kwanza nakubali kwa sababu ameonyesha nidhamu uvumilivu na bidii ya hali ya juu sifa zinazo itajika ili kufanikiwa katika michezo na hata katika maisha ya kawaida. Pili, mafanikio yake katika mbio za marathon, yanaonyesha kuwa maandalizi ya muda mrefu na kujiamini. Weza kumfanya mtu kuvuka mipaka yake. Kauli yake ya no human is limited, yaani hakuna binadamu asiekua na uwezo. Inanipa motisha na kujituma bila kukata tamaa. Tatu, nidhamu na unyenyekevu wake nje ya uwanja vina mfanya awe mfano mzuri kwa vijana na jamii kwa ujumla hangalii tu ushindi bali pia maadili na heshima. Kwa kifupi ntasema nampenda eliud kipchoge kwa sababu anawakilisha bidii, uvumilivu na matumaini ya kuwa mafanikio yanawezekana kwa juhudi na nidhamu.

Kwa kweli kumbu kumbu nzuri, niliyonayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na wenzangu, jioni baada ya masomo. Kwanza, tulikuwa tukicheza michezo ya inje kama kukimbizana na michezo ya jadi, jambo linalotupa furaha na kutufanya tuwe karibu zaidi kama marafiki. Pili, wakati wa kukaa na familia, hasa jioni au wikendi, ni kumbu kumbu ni nayoidhamini sana. Tulikuwa tukishiriki chakula, kusimuliwa hadithi na kujifunza maadili muhimu ya maisha kutoka kwa wazazi na wazee. Tatu, furaha ya nyakati za sikukuu na likizo ambapo tulikuwa huru na majukumu ya shule. Ili nipa hisia ya amani na uhuru nyakati hizi zilijaa kicheko na mshikamano. Kwa ujumla, kumbukumbu hizi za utotoni zinanipa tabasamu hadi leo na hunikumbusha umuhimu wa urafiki, familiya na furaha ya maisha rahisi.

Mfanya biashara bora zaidi kwa mtazamo wangu ni yule mwenye maono, nidhamu na uwezo wakujifunza kila wakati. Kwanza, mfanya biashara mzuri huwa na maono ya wazi, yaani anaelewa anachotaka kufikia na namna ya kufika huko. Maono humsaidia kufanya maamuzi sahihi hata wakati wa changamoto. Aidha, ana nidhamu na bidii kwani nisifa muhimu sana. Mfanya biashara bora hufanya kazi kwa juhudi, husimamia rasilimali vizuri na huwa tayari kuanza upya. Pale, mambo yanapokwenda upogo, tofauti na mipango, hachoki haraka wala, hakati tamaa. Aidha, huwa tayari kujifunza na kubadilika. Kwakusikiliza wateja, kufatilia mabadiliko ya soko na kuboresha bidhaa au huduma zake. Uwezo huu, humsaidia kuendelea kuwa na nafasi nzuri katika soko na kushindana na wengine. Kwa jumla, mfanya biashara bora ni si yule, mwenye faida kubwa pekee bali ni yule, anayejenga biashara endelevu, anayetenda kwa uwaadilifu, na anayechangia maendeleo ya jamii pamoja na ukuwaji wa biashara yake.

Kusema kweli matatizo, haya na budi kutokea, si kazini tu, bali hata katika maisha ya kawaida ya mtu. Kwa upande wangu, huwanashughulikia tatizo kazini kwanjia ya utulivu, uchambuzi na mpangilio mzuri. Kwanza kwa kutambua na kufafanua tatizo lenyewe, kwa kukusanya taarifa sahihi na kuelewa chanzo chake. Hatua hii hunisaidia kuepuka kufanya maamuzi ya haraka bila kuelewa chanzo na pia nipate mbinu ya kutatua tatizo hili kwa kina. Pili ni kuchambua njia mbalimbali za kutatua tatizo lenyewe kwa kupima faida na hasara za kila mbinu pale inapowezekana. Hushirikisha wenzangu au wasimamizi ili kupata mawazo na mitazamo tofauti. Isitoshe, mimi huchukua hatua kwa busara na kwa wakati. Nikitekeleza suluhisho lililo bora zaidi kulingana na hali iliyopo. Wakati huo huo, hufuatilia matokeo ili kuha kikisha tatizo limetulia ama limetatuliwa ipasavyo. Hatimaye, mimi hujifunza kutokana na tatizo hilo. Ili kuepuka, kujirudia kwalo au kuboresha utendaji wa baadaye. Kwa jumla, mimi hushughulikia tatizo kazi ni kwanjia hii na hunisaidia kudumisha ufanisi na mazingira mazuri ya kazi.

Mimi napanga kazi yangu kwa utaratibu, unaolenga ufanisi na nidhamu. Kwanza, hutambua majukumu yote, ninayopaswa kutekeleza. Kisha, kuyaainisha kulingana na umuhimu na muda wa kuyakamilisha. Hatua hii, hunisaidia kuweka vipaumbele muhimu. Pili, huandaa ratiba ya kazi. Kwa kugawa muda, kulingana na majukumu, mbali mbali. Ratiba hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka msongamano wa kazi au kuchelewesha majukumu. Aidha mimi huweka malengo ya kazi yaliyowazi na yanayopimika. Ili nijue kama napiga hatua au la. Malengo haya hunipa mwelekeo na motisha ya kuendelea. Mwisho, hutathimini kazi niliyofanya na kurekebisha mpango inapobidi kulingana na changamoto au mabadiliko yanayojitokeza. Kwa kifupi, panga kazi, kwa njia hii hunisaidia kuangeza ufanisi na kudumisha nidhamu kazini.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni zile zinazo saidia utekelezaji mzuri wa majukumu, mawasiliano na maendeleo endelevu. Kwanza, ustadi wa mawasiliano ni muhimu sana kwa sababu unisaidia kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine na kushirikiana kwa ufanisi kazini. Haida ustadi wakupanga na kusimamia muda ni wamsingi kwani huniruhusu kutimiza majukumu kwa wakati kuweka vipaumbele na kuepuka msongamano wakazi. Usimamizi mzuri wamuda huongeza tija. Tatu, ustadi wakutatua matatizo. Ni muhimu pia katika kukabiliana na changamoto za kila siku. Uwezo wakuchambua hali kutafuta suluhisho na kufanya mamuzi sahihi. Unisaidia kudumisha ubora wa kazi. Hatimae, uwezo wakujifunza na kubadilisha. Ni stadi muhimu katika mazingira ya kazi ya nayobadilika mara kwa mara. Kwajumla, study hizi unisaidia kufanya kazi, kwa ufanisi, kushirikia na vyema na wengine na kuendelea kukua kita aluma.

Wakati nina wasiwasi, mimi huchukua hatua za makusudi ili kurejesha utulivu wa akili na mwili. Kwanza, hujitenga kwa muda mfupi na chanzo cha wasiwasi. Kisha, hufanya mazoezi ya kupumua taratibu ili kupunguza mvutano na kurekebisha mawazo. Aidha, hujaribu kuelewa chanzo cha wasiwasi kwa kujitafakari au kuandika mawazo yangu. Hatua hii hunisaidia kutambua kilicho ndani ya uwezo. Wangu na kuthibiti na kile kinachohitaji kukabiliwa au kuachwa. Tatu, huzungumza na mtu ninayemwamini kama rafiki au mwanafamilia ili kushiriki hisia na kupata mtazamo mwingine. Mazungumzo haya hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo. Mwisho, mimi hufanya shughuli zinazonipa utulivu kama kutembea kiasi kusikiliza muziki au hata kufanya mazoezi mepesi kwa jumla kushughulikia wasiwasi kwa njia hizi hunisaidia kurejesha utulivu na kuendelea na shughuli zangu kwa umakinifu zaidi.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani, lakini si kwa kila jambo. Kwanza, ningependa kurudi ujanani kwa sababu ulikuwa na kipindi cha nguvu, nyingi, matumaini na uhuru wa kujifunza, kulikuwa na nafasi ya kujaribu mambo mapya bila hofu, kubwa ya kushindwa. Aidha ujana ulijaa ndoto na malengo na kurudi kipindi hicho kungekuwa fursa ya kufanya baadhi ya mambo kwa umakinifu zaidi kama kupanga maisha mapema au kutumia vizuri vipaji vilivyo kuwepo nyakati hizo. Hata hivyo, nisingependa kupoteza hekima niliyopata sasa uzoefu wa mafunzo na ufahamu wa maisha niliyopata badaye ni vitu vya thamani kubwa ambavyo. Siku vijua, nikiwa kijana. Kwa ujumla, ningependa kurudi katika maisha ujanani nikiwa na hekima ya sasa. Ili, kuunganisha nguvu za ujanani na busara ya uzoefu wa maisha.

Madukani. Napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu na msongamano mdogo wa watu. Kwanza, mimi huchagua asubuhi mapema au katikatia siku kwa sababu muda huo huniruhusu kupata huduma kwa haraka na kufanya manunuzi kwa umakinifu. Aidha, mimi hujiandaa mapema kwa kupanga ninachohitaji. Ili nisije nikapoteza muda dukani. Mpango huu hunisaidia kununua kwa ufanisi na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Aidha, huwa najaribu sana kuepuka saa za jioni au wikendi zenye msongamano mkubwa wa watu. Isipokuwa kama ni lazima. Msongamano, huongeza uchovu na hupunguza urahisi wa kufanya maamuzi. Kijumla napendelea kuenda madukani wakati wa utulivu ili kufanya manunuzi kwa haraka kwa umakinifu na bila msongo wa mawazo.

Kwa kweli, chakula nachokipenda zaidi ni ugali pamoja na samaki au mboga za kiasili. Kwanza napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi, lakini pia ni chenye ladha nzuri na kinashibisha. Huni tosheleza na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Pili, samaki au mboga za asili huongeza virutubisho muhimu mwilini kama protini, vitamini na madini yanayohitajika na muili. Mchanganyiko huu hufanya mlo uwe na afya na uwiano mzuri. Aidha chakula hiki kina umuhimu, wa kitamaduni kwa kuwa hupatikana mara nyingi katika mazingira ya nyumbani na huwakilisha mila na desturi za jamii yetu. Kwa jumla, napenda chakula hiki kwa sababu kinaunganisha ladha afya, utamaduni, bado ni jambo linalokifanya kiwe maalum kwangu.

Naamu, naamu, naamu, natumia tekinoloji ya sauti kwa kiasi na kwa matumizi maalum kwanza. Hutumia tekinoloji ya sauti kupata taarifa au msaada haraka. Kama kusikiliza maagizo, habari au maelekezo bila kulazimika kusoma. Hii huokoa muda na kuongeza urahisi. Pili, mimi hutumia teknoloji ya sauti katika mawasiliano. Kama kusikiliza ujumbe wa sauti au kushiriki, mikutano ya mitandaoni. Njia hii husaidia kuelewa hisia na msisitizo wa anayezungumza kuliko maandishi pekee isitoshe. Hutumia teknolojia sauti kwa kujifunza na burudani kama kusikiliza vipindi vya elimu, muziki au hotuba. Hii hunifanya nijifunze au kupumzika hata nikiwa nafanya shughuli nyingine. Kwa ujumla natumia teknolojia ya sauti. Kama nyenzo ya ziada inayorahisisha mawasiliano, kujifunza na kupata taarifa kwa ufanisi.

Kwa kweli mimi, utumia programu ya simu kila siku na programu yenyewe ni za mawasiliano na taarifa. Kwanza, utumia programu za mawasiliano kama kupiga simu au kutumia ujumbe kwa sababu unisaidia kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi kwa uraisi. Pili, mimi utumia programu za kupata habari na tarifa kama kusoma habari au kufuatilia matukio ya kila siku. Programu hizi hunisaidia kuwa na uelewa wa kile kinachoendelea katika jamii na duniani kwa ujumla. Aidha, mimi utumia programu za kupanga kazi au kumbukumbu kama kalenda au dondoo ili kunikumbusha majukumu na kunisaidia kusimamia muda. Wangu vizuri, kwa mutasari, programu ninazotumia kila siku nizile, zinazora hisisha mawasiliano, upatikanaji wa tarifa na upangaji wa shuguli za kila siku.

Ahaa. Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa kiwango cha kawaida tu. Kwanza ninatambua majina na sura za majirani wa karibu. Jambo linalonisaidia kujenga uhusiano wa heshima na wa kuaminiana. Aidha, mimi huwasalimia na kuzungumza nao mara kwa mara, hasa tunapokutana katika shughuli za kila siku. Mawasiliano haya huimarisha mshikamano na kusaidia kuishi kwa amani. Aidha, huwa tayari kusaidiana inapobidi na majirani zangu kwa mfano wakati wa dharura au shughuli za kijamii. Mshirikiano huu huleta hali ya usalama na umoja katika jamii. Kwa jumla, mimi ninawafahamu majirani na huwa tunasaidiana kujenga mazingira mazuri ya kuishi na kuimarisha mahusiano yetu kwa jumla.

Japo keki ni za ina nyingi? Mmm! Aina ya keki na yoipenda ni keki ya vanila au keki ya chokoleti. Kwanza, napenda keki ya vanila kwa sababu inaladha nye pesi na ya asili ambayo haichoshi haraka na huweza kuliwa katika hafla mbali mbali. Pili keki ya chokoleti, univutia kwa latha yake tamu yenye mvuto. Hasa inapoliwa kwa kiasi. Latha yake uleta hisia ya furaha na kuifanya iwe maalum. Napenda keki hizi kwa sababu hupelekana sana na vinywaji kama chai au kahawa jambo linalo zifanya zifae katika nyakati tofauti tofauti. Kwa ujumla napendelea keki zenye latha rahisi lakini nzuri zinazofaa kwa matukio ya kawaida na yasherehe.

Napendelea umbwa kuliko paka. Ingawa na wathamini wote. Kwanza napenda umbwa kwa sababu wana uaminifu na urafiki wa karibu na binadamu. Mara nyingi huwa walinzi wazuri na uonyesha upendo wazi kwa wamiliki wao. Kwa upande wa umbwa pia nampenda kwa sababu ya shuguli zake za nje. Kama kutembea au kucheza, jambo linalonifanya niwe hai na kupata muda wa kufanya mazoezi. Shirikiano huu huimarisha uhusiano kati ya mtu na mnyama. Hata hivyo, natambua pia uzuri wa paka kwa kuwa ni watulivu, wanajitegemea na hufa kwa watu. Wanawapenda mazingira ya utulivu zaidi. Kwa ujumla na pendelea mbwa kwa sababu ya urafiki, wao na wakaribu na muingiliano mkubwa lakini na heshimu na kuthamini paka pia.

Mimi napendelea kutazama michezo kuliko kucheza. Ingawa michezo yote miwili ina umuhimu wake. Kwanza kutazama michezo hunipa burudani na msisimuko. Hasa ninapotazama mashindano makubwa au timu ninayoipenda. Aidha kutazama michezo hunipa nafasi ya kujifunza mikakati na mbinu. Kwa kuona jinsi, wana michezo, wana vocheza na kushirikiana. Hi hunisaidia kuelewa mchezo kwa undani zaidi. Hata hivyo, hucheza michezo kwa ajili ya afya na burudani. Ingawa si kwa ushindani mkubwa. Kucheza hunisaidia kuhimarisha mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, napendelea kutazama michezo kwa brudani, lakini nadhamini kucheza michezo kama njia ya kudumisha afya na kustawi kwa mwili.

Harufu nayoipenda ni harufu ya asili na yenye utulivu. Hasa harufu ya mvua au mimea safi. Kwanza, harufu ya mvua hunipa hisia ya amani na upya. Kwa sababu, huambatana sana na mazingira tulivu na hewa safi. Pili, harufu ya mimea au maua laini. Hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Harufu hizi, sii kali. Bali hutuliza akili na huleta isia za faraja. Tatu, harufu safi ya sabuni au manukato ama marashi yasiyo makali hunipendeza kwa sababu huonyesha usafi na nidhamu bila kusumbua au kuchosha kwa ujumla napendelea harufu zilizo za wastani, za asili na zinazotoa utulivu wa mwili na akili.

Kwa kweli asubuhi hii, nilirauka mapema na kuanza siku kwa utulivu. Kwanza nilifanya usafi binafsi na kujiandaa ili nijisikie nadhifu na tayari kwa shuguli za siku. Aitha, nilitenga muda mfupi wa kupanga kazi za siku kwa kuangalia vipaumbele na majukumu muhimu hatua hii ili nisaidia kuwa na mwelekeo mzuri kabla ya kuanza siku yenyewe. Tatu, nilipata kifungua kinywa ama kiamsha kinywa jepesi ilikupata nguvu za kuanza siku ama shuguli zangu za asubuhi. Baada ya hapo, nilianza majukumu yangu ya siku kwa umakinifu na nidhamu. Kwa jumla, asubuhi yangu ilikuwa ya kawaida, tulivu na ilio nisaidia kuanza siku kwa mandalizi kapambe.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kuchukua hatua moja ndogo lakini yenye maana kuelekea lengo binafsi. Kwanza kabisa, badala ya kujipangia mambo mengi ya yanayoweza kuchosha ni vyema kuchagua jambo moja muhimu linaloweza kufanyika leo kwa umakinifu. Pili, kutoa muda mfupi wa kujitathimini hata dakika kumi hivi ili kuangalia kinachoendelea vizuri na kinachoenda vibaya ili niweze kukiboresha. Tafakari hii husaidia kuimarisha mwelekeo wa siku na kupunguza msongo wa mawazo. Aidha kufanya tendo jema kwa mtu mwingine hata kama ni dogo lakini kusaidia kusikiliza au kutoa neno la kutia moyo. Matendo haya huleta furaha kwa wengine na kurudisha amani ya ndani. Kwa jumla, wazo la leo ni kuishi siku kwa makusudi, utulivu na mchango chanya bila kujibebesha mzigo mkubwa wa mawazo.

Mhmm, kwa kuweli ningependa kujifunza, ujuzi mpya unaweza kuongeza ufanisi katika maisha ya kazi. Kwanza ngependa kujifunza teknolojia au ujuzi wa kidigitali, kama matumizi bora ya dhana za kisasa, kwa sababu dunia inaendelea kubadilika kwa kasi, na ujuzi huo ni muhimu. Pili, ningependa kujifunza ujuzi wa kifedha kama kupanga bajeti, kuwekeza na kusimamia rasilimali kwa busara, maarifa haya husaidia kuimarisha, maisha ya baadaye na kujitegemea zaidi. Tatu, ningependa pia kujifunza ujuzi wa mawasiliano na uongozi bora, ili kuboresha namna ya kushirikiana na wengine na kutoa mchango chanya katika jamii au kazini. Kwa kifupi na jumla ningyapenda kujifunza mambo mapya yanayochanganya maendeleo ya kitaaluma, kibinafsi na hata ya kijamii.

Naam, inawezakana, inawezekana kuhishi bila teknolojia. Kwangu binafsi, ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia ingawa, ingekua changamoto kidogo kwanza, ninge jikita katika shuguli za kawaida, kama kusoma vitabu, kufanya kazi za nyumbani, au kutumia muda nje jambo ambalo litaleta utulivu wa akili. Pili, ningetumia muda kuzungumza ana kwa ana na watu wa karibu, badala ya kutumia simu au mitandao ya kijamii, mawasiliano ya moja kwa moja huimarisha mahusiano na kuleta hisia za ukaribu. Aidha, ningetumia siku hiyo kujitafakari na kupanga mambo upya, bila usumbufu wa taarifa nyingi, hii usaidia kupata mtazamo mpya na kupumzisha akili kwa ujumla, kuishi siku moja bila teknolojia si mzigo, kunawezekana, kunaweza kuwa na manufaa, ingawa katika maisha ya sasa, teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya shuguli za kila siku za binadamu.

Swali zuri, mimi uwakaribisha wafanya kazi wapia kwanjia ya heshma, ya urafiki na yenye mpangilio mzuri. Kwanza huwapokea kwa maneno ya ukaribisho na kuwatambulisha mazingira ya kazi. Ili wajisikie salama na kukaribishwa tangu siku ya kwanza. Pili, huwa ninawatambulishwa kwa wenzake wakazi na majukumu ya msingi. Ili wajue wafanya kazi na nani na wanatarajiwa kufanya nini. Hatua hii usaidia kupunguza hofu na mkanganyiko wa mawazo. Haitha, hutoa maelezo na maelekezo ya awali na kuwa tayari kujibu maswali kwa kuwa wafanya kazi wapia. Mara nyingi huwa na maswali mengi. Uvumilivu na msaada uwajengea ujasiri na motisha. Mwisho, huwatia moyo na kuwa hakikishia ushirikiano. Ili wajuekuwa nisehemu yatimu kwa ujumla kuwa kirimu wafanya kazi wapia kwanjia. Hii hujenga mazingira mazuri ya kazi na uongeza ufanisi wao mapema.

Mimi hushugulikia makosa kazini kwa uwajibikaji, uwaminifu na kwa mtazamo wa kujifunza. Kwanza hukubali kosa mara moja bila kusingizia wengine kwa sababu kukiri kosa ni hatua ya kwanza ya kulitatua. Pili, kuchambua chanzo cha kosa lenyewe ili kuelewa kilichosababisha na kuepuka kulirudia. Uchambuzi huu husaidia kubaini kama kosa lilitokana na uzembe, ukosefu wa taarifa au changamoto ya mfumo. Aidha, huchukua hatua za kurekebisha kwa kushirikiana na wenzangu au wasimamizi pale inapobidi lengo ni kurejesha ubora wa kazi na kupunguza athari za kosa. Mwisho, hujifunza kutokana na kosa hilo kwa kuboresha mbinu au kuongeza umakinifu katika kazi za baadaye, kwa kijumla kushughulikia makosa kwa njia hii hunisaidia kukua kitaaluma na kudumisha uaminifu kazini.

Naam, naam, naam. Napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu na hisia ya kutafakari. Kwanza kabisa, kuangalia nyota hunifanya nijisikie mdogo mbele ya ukubwa wa ulimwengu. Jambo, linalonisaidia kuwa mnyenyekevu na kutuliza mawazo yangu. Pili, huamsha udadisi na hamasa ya kujifunza kwa kuwa hunifanya nifikirie kuhusu anga, sayari na maumbile kwa jumla. Hii huongeza shauku ya maarifa tatu huwa muda mzuri wa kupumzika na kutafakari hasa wakati wa usiku ulio mtulivu. Kuangalia nyota hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa usiku. Kwa kijumla napendelea kuangalia nyota kwa sababu hunipa amani ya ndani na kunikumbusha uzuri wa maumbile na maisha.

Siku ya kuzaliwa? Hmm. Uwa na sherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia tulivu na yenye maana. Kwanza kutenga muda wa kutafakari mwaka uliopita kwa kuangalia mafanikio, changamoto na mafunzo ni liyoyapata. Tafakari hii unisaidia kuthamini safari ya maisha. Haitha, mimi usherekea pamoja na watu wakaribu. Kama familia au marafiki kwa kushiriki chakula na mazungumzo. Sihitaji sherehe kubwa, muhimu ni uwepo wa watu ni naowadhamini na kuwaamini. Haitha, mimi huweka malengo mapia ya mwaka unaoanza. Nikizingatia afia, kazi na mahusiano. Hatua hii u nipa mwele keo na motisha ya kwendelea kukua. Kwa mutasari, mimi usherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa unye nyekevu, kwa shukrani, kwa matumaini ya kufanya vizuri zaidi katika mwaka unaofuata.

Kwa kweli mimi ningependa kujifunza lugha ya kihispania ama kihispaniola. Kwanza lugha hii, inazungumzwa na watu wengi duniani. Hivyo kujifunza kihispania kunge kufungua fursa nyingi za mawasiliano na kuelewa utamaduni tofauti. Pili, kihispania ni muhimu katika biashara utalii na elimu. Asa katika maeneo mingi Amerika na ulaya, maarifa ya lugha hii yanaweza kusaidia kupanua fursa za kazi na ushirikiano wa kimataifa. Tatu, kujifunza lugha mpya hupanua uwezo wa akili, huboresha kumbukumbu na kuniongezea uelewa walugha nyingine. Kwa jumla, ningependa kujifunza ki hispaniola kwa sababu ya umuhimu wake wakimataifa, tamaduni zake, tajiri na mchango wake katika maendeleo ya kibinafsi.